Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya jihada zangu na mafanikio ya timu nikiwa mimi ninapopata kazi yangu ikitimia malengo na au kushida wengine kufanikisha jambo nahisi furaha na kuridhika jambo linalo ongeza hamu sana na kuendelea kufanya kazi kwa bidi zaidi. Pia kutabuliwa na wenzangu au wakuu wakazi hunipa motisha kubwa kwa sababu hufanya nijisikie kudhaminiwa na kuheshimiwa. Pia changamoto mpya na fursa za kujifunza huongeza motisha kwa sababu zina nipa nafasi ya kuboresha ujuzi wangu na kufanikisha jambo jipya. Kwa ujumla motisha wangu kazini inatokana na mafanikio utambuzi changamoto za kujifunza na shikamano nzuri kwa kazi.

Kwa kawaida naangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku asubuhi ninapoanza siku huwa naangalia kuona kama kuna ujumbe muhimu au wa dharura wakati wa mchana ninaangalia tena ili kufuatilia mawasiliano ya kazi au majibu yaliyo hitajika haraka jioni au au kabla ya kulala huangalia mara ya mwisho kuhakikisha hakuna ujumbe uliobaki bila kujibiwa ingawa siangali kila dakika nahakikisha sipuuzi barua pepe kwa sababu ni njia muhimu ya mawasiliano na upangaji wa majukumu ya kila siku.

Mimi kwa kawaida natazama video kwenye majukwaa mbali mbali mtandaoni. Kama YouTube, TikTok, Instagram Reels kutegemea aina ya kitu ninachotaka kuona YouTube kwa video defu na za elimu mafunzo podcast na dokumentari za aina mbali mbali. TikTok kwa video fupi burudani mitindo ya haraka na mambo ya kuburudisha. Instagram reels kwa video fupi za mitindo, maisha na ya kila siku na mambo ya kuvutia. Kila jukwaa lina aina yake vivyo hivyo, napenda kutumia kila moja kulingana na moods zangu kama nataka kujifunza kitu kikubwa nitaenda youtube kama ninataka kitu cha kuchekesha au kilicho fupi nitaenda TikTok au reels.

Napenda mikutano ilio na lengo wazi na mpagilio mzuri. Mikutano ambayo kila mshiriki anajua kwa nini anaitwa na ni nini kinatarajiwa kuchangiwa kunivutia zaidi kuliko ile isio na mwelekeo. Pia napendelea mikutano ilio fupi lakini yenye maana ambako hoja kuu zinajadiliwa kwa uwazi bila kurudia mambo yasio ya lazima. Zaidi ya yote napenda mikutano inayohimiza ushiriki na kila mtu kushirikiana kwa heshima na kutoa na kutoka na maamuzi au hatua za kuchukua badala ya kuishia kwenye mazungumuzo tu.

Napenda rangi za ukuta ambazo ni nyepesi na tulivu kama vile buluu ya anga kijani kilicho metameta kidogo na au beige laini rangi hizi hutoa hisia ya utulivu na huruma na hufanya chumba kuwa mahali pazuri pa kupumzika au kufanya kazi pia napenda rangi zinazochanganya rangi vizuri zinanipendeza macho na hutoa mazingira ya rafiki bila kuvuruga hisia. Kwa upande wangu, rangi za ukuta ni zaidi ya mapambo zinaweza kuathiri hisia na mtazamo wa mtu anapokuwa ndani ya chumba hivyo napendelea zile zinazofanya nikae kwa utulivu na kuzingatia kile ninachokifanya.